Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu, ukitembea kwa miguu, unaeka afya yako inakuwa kwa njia mzuri. Unapunguza uzito, unakua huna mawazo mingi, kwa hivyo unajenga adi akili yako, ukitembea kwa miguu, uwazi sana. Alafu tena, unahifadhi mazingira, kwa hivyo napenda kutembea kwa miguu.

Mimi hupenda kutazama video zangu kwenye mtandao wa tiktok ama saa zingine kama nataka mawaidha ya vitu tofauti kuhusu biashara yangu ama vitu vingine naenda kwenye youtube. Lakini mara nyingi mimi hupenda kutulia hapo tiktok nikijituliza nikijiburudisha na watu tofauti tofauti.

Vitu ambavyo hunipea motisha kazini ni kama vile mshahara mzuri ambayo nalipwa kwa muda unaofa. Kitu kingine ambacho kinanipa motisha kazini ni kupongezwa kwa kupewa zawadi ya kazi nzuri. Kutambuliwa na kusifiwa na wakubwa au wenzangu hunifurahisha sana na kunifanya nijisikia vizuri sana.

Ndio, napenda sana kununua vitu mtandaoni bidhaa nyingi za kielektroniki ambazo ninazo nyumbani kwangu nimenunua mtandaoni. Napenda vitu za mtandaoni kwa sababu zinakuja na zawadi tofauti na bei yenye natumia kununua vitu mtandaoni ukinunua kwenye duka za mtaa ambapo naishi ziko juu. Kwa hivyo napenda kununua vitu mtandaoni na ninapenda sana.

Kazi ambayo naichukia nyumbani ni kazi ya kufua. Sipendi kufua nguo chafu. Sipendi kuona nguo chafu nyumbani. Sipendi kuosha vyombo pia. Nikiona vyombo nyingi ziko hapo nyumbani na zijaoshwa na sikia vibaya sana. Sipendi kufua na sipendi kuosha vyombo.

Napenda harufu ya kuvutia. Kama vile, harufu ya manukato tofauti tofauti. Sipendi harufu inayonuka vibaya. Napenda harufu ya kuvutia na ya kupendeza. Iwako nimetoka kuoga. Natumia manukato ya kuvutia ili nisikie vizuri na nivutiwe na hiyo harufu nzuri.

Mara nyingi mi hupenda kusikiliza muziki wa kiroho muziki za kiroho hufanya roho yangu itulie na nikuwe mnyenyekevu na nijisikie ni kama niko karibu na wokovu kwa hivyo napenda sana kusikiliza muziki za kiroho huwa zinaniburudisha na zinafanya nikuwe na roho iliyotulia siku mzima.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni kama vile heshima kiongozi mzuri anafaa kuonyesha heshima kwa wengine na kuthamini timu yake sifa ingine ni uwadilifu anafanya kile kilicho sahihi hata bila mtu kumtazama ingine ni uwezo wa kuongoza anafaa kuwa anaweza kuelekeza wengine na kuelewa mambo yake anavyofanya kwa utaratibu.

Timu ya mchezo ambayo mimi hufuata ni Chelsea napenda sana kufuatilia mpira iwapo Chelsea inacheza napenda wachezaji wa Chelsea, walivyo waadilifu na napenda kila wakati ambapo Chelsea inacheza na timu ingine napenda kuwafuatilia. Sijali matokeo itakavyo toka lakini napenda tu kufuatilia timu ya Chelsea.

Mimi hushugulikia muda wa mwisho kwa kutambua muda halisi uliobaki naandika tarehe na saa ya mwisho nagawa kazi kulingana na muda uliobaki pia nagawa kazi kulingana na hatua ndogo napanga kazi zangu kama vipande ndogo vilivyoweza kukamilika haraka.

Ekima ambayo nimejifunza maishani ni kama vile kujitambua. Nimelewa nguvu yangu na udhaifu wangu. Nimeelewa pia hisia na malengo yangu ya kimaisha. Nimejifunza kutokana na makosa yangu. Nimetambua makosa yangu na kurekebisha mahali ambapo yanafaa pia nimeelewa uvumilivu na subira kwenye maisha yangu. Kama kitu hijatimia, nimeelewa kuwa nasubira.